Wakati ninayotumia kompyuta naweza kutumia kompyuta kufanya kazi yangu kama ya freelancing. Pia kompyuta naweza kutumia kurekodi nyimbo zangu na pia kuandika mabarua ama kuandika nyimbo zangu kompyuta naweza kuitumia kuingia mtaandaoni na pia kutuma email na barua pepe naam.

Naam, napenda sana kula popcorn kwa kuwa ninapojionea sinema ama ninapofanya kazi zangu za freelancing. Naweza kukula popcorn kama vile chakula cha kuniendeleza na kunipa nguvu ya kuendelea kufanya kazi na kwa umakini na kuweza kufanya kazi mzuri. Napenda sana kula popcorn kwa kuwa inaweza kunifanya niweze kumakinika kama najionea sinema naamu. Kwa hivyo.

Mojawapo ya jinsi ninavyoshugulikia kazi ya dharura nikuweza kufanya kazi hiyo kwa muda unaohitajika ili nieze kuimaliza kwa muda na pia naeza kufanya kazi hiyo kwa umakini ili nieze kupatiana kazi hiyo ama kumaliza kazi hiyo na umakini na kwa muda unaohitajika na.

Moja wapo wa zana za kidigitali za kidijiti nazo tumia ni uchakataji wa lugha. Kuelewa na kujibu maandishi kwa lugha mbali mbali. Mantiki na uchambuzi usaidia kutatua matatizo na maesabu na maamuzi. Uundaji wa mandishi kuandika barua maelezo na tafsira na mawazo. Msaada wa ubunifu mawazo ya biashara majina maandishi na ya mitandao na kijamii naam.

Sana sana naweza kucheza na ndugu na dada zangu pia naweza kucheza na marafiki zangu michezo kama mchezo ya kadi kuna mchezo inayoitwa jenga pia tunaweza kucheza mchezo unaitwa sudo naam hizo ndiyo mchezo ninazopenda kuzicheza sana.

Naam, napenda kupanda milima sana kwa kuwa, mimi ni mtu naopenda maandhari na mazingira yalivokuwa yametulia. Napenda kupunga hewa safi, na napenda kuenda kwa mazingira yalio na miti mingi, yalio na miti na kukuwa na milima mingi, napenda sana kupanda milima kwa kuwa nijambo linalonituliza na kunipa utulivu wa akili, na pia yanaweza kunifanya niweze kupunga hewa mzuri, naam.

Moja wapo ya rangi inayonipendeza ni samawati na manjano. Napenda samawati kwa kuwa inaeza kueleza jinsi mawingu zilivo kuwa pia napenda manjano kwa kuwa manjano inaeza kueleza jinsi mazingira ilivo kuwa pia samawati samawati inaeza kueleza jinsi bahari inavyokuwa. Rangi ya samawati inaeza kunipendeza kwa kuwa inaeza kuona rangi ya samawati na kumbuka maji ya bahari na inaeza kunipa furaha sana.

Moja wapo wa filamu naopenda sana ni friday. Napenda sana filamu za kikomedy. Jee unakumbuka mara kwa konza ulipo ona. Nakumbuka mara ya kwanza nilipo ona nilikuwa kidato cha nne. Nilikuwa ni na na na na na nafanya mtiani wangu wa kidato cha nne. Ni nani alie leta hamu ya filamu hii. Nilipenda sana kuona hamu ya filamu hii kwa kuwa nilieza kuiona ikioneshwa pale mitandaoni. Unapenda kuyona tena naam naeza hiyona tena kwa kuwa ni fulamu ilio nipendeza sana.

Unaeza kushiriki nini unafanya mchana ukiisha. Mchana ukiisha naeza kutulia. Pia naeza kupitia nyimbo zangu nilizoziandika kwa siku labda unaeza kueleza ni saa gani huanza kupumzika mimi huwa masaa nayoanza kupumzika ni masaa ya saa kumi ya jioni je una sherehe za jioni unapenda kuzifanya. La labda tu kutulia ungependa kueleza ni jinsi unavyojiandaa kulala. Kwanza naeza enda kusoma biblia na pia kumwomba mungu. Ndo ninapo lala mungu aweze kunilinda mpaka nitapoamka asubuhi. Unahisi furaha gani wakati wa jioni. Nahisi furaha kwa kuwa mungu ameeza kunilinda siku nzima mpaka nikafika jioni na ameeza kunilinda mpaka ninapoelekea kulala.

Mojawapo wa mazingira mzuri ya kazi nayopendelea ni mawasiliano ya wazi kupitia maandishi au sauti. Maswali yaliyoeleweka vizuri. Mazungumzo yenye heshima na utulivu. Mazingira ya kidigitali ama ukipenda mtandaoni. Wakati kuna lengo wazi mfano wa kujifunza kutatua tatizo au kupata taarifa naam. Kwa hivyo.

Kusema kweli mimi ni mtu wa kulala jioni sana. Na pia naweza kuamka kitu saa tatu mchana. Na pia kulala naweza kulala kitu saa nane ama saa tisa mchana. Napenda sana kukaa usiku mzima nikifanya kazi kama ya freelancing. Pia naweza kukaa sana mchana nikiandika nyimbo zangu. Na kupitililia na kusikiza nyimbo nilizozirekodi kama zimetokea vizuri naam.

Moja wapo wa pahali nilipo safiri pazuri ni ziwa la naivasha. Niliweza sana kufurahi nilipo hudhuria ziwa la naivasha kwa kuwa nilieza kuogelea ziwani humo. Pia nilieza kula samaki zilizotoka ziwani humo. Pia nikaeza kusafiri kwa boti katika ziwa hilo la naivasha naamu.

Naam napenda sana chakula kitamu kwa kuwa kinaeza kunifurahisha na pia kunipa virutubisho vizuri ndani ya mwili wangu. Chakula kitamu kinaeza kunipa furaha. Na pia kinaeza kufanya nieze kusikia mzuri mwilini. Napenda sana chakula kitamu kwa kuwa kinanifurahisha. Na kufanya tena mdomo wangu uweze kuwa na furaha na bashasha.

Naam, unaweza kueleza mahali unapozaliwa au uka kua? Mahali nilipo zaliwa ni pahali panapoitwa Githurai. Napenda sana mji huu wa Githurai kwa kuwa kuna miti mzuri, kuna mandhari safi na hewa safi. Labda unaweza kushiriki ni vitu vya kuvutia huko? Kuna miti, mandhari na kuna mito na hewa safi. Je, unakumbuka mambo mazuri ya utotoni? Napenda sana kukumbuka mambo ya utotoni kwa kuwa tuliweza kucheza na matope, tukaweza kuogelea mtoni na mambo kathalika. Ni nini kinacho kufanya mji wako kuwa na kuwa maalum? Napenda sana mji wangu kwa kuwa watu wana furaha, watu wana umoja na amani. Unahitaji kurudi pale wakati gani? Nahitaji kurudi pale wakati tunapohudhuria familia yangu na pia tunapoungana na kusherehekea kama siku ya krismasi na kathalika. Naam.

Mojo wapo wa mfumo ninaopenda sana wa simu ni mfumo wa android. Kwa kuwa mfumo wa android una simu mzuri sana kama vile Samsung, Google Pixel na ukipenda sana Huawei na Xiaomi. Napenda sana mfumo wa android kwa kuwa hubadilika hubadilika kwa uraisi ama ukipenda kama customization chaguo nyingi za bei zinaeza kuuzwa kwa bei nya nafuu sana simu hizo Integration ni nzuri na huduma za Google naam.

Najihisi vipi kuhusu tathmini za kazi. Kuboresha husahihi na ubora wa majibu. Kuboresha kuelewa na kuchohitaji zaidi. Kurekebisha makosa nikifanya. Naichukuliaje tathmini, kama maoni ya kujifunza. Kama njia ya kuboresha huduma. Na si kama hukumu bali mwongozo naam.

Naam, napenda sana hali ya hewa ya utulivu kwa kuwa, napenda sana upepo ukipunga ukipunga upepo na pia upepo ukipurusha miti, na pia napenda sana hali ya hewa ya baharini kwa kuwa kuna upepo mwingi na pia kuna jua inayowaka kwa ustaarabu, naam.

Mojawapo wa jamu mambo nayotumia kuweka neno siri yangu ni kwa kuwa siezi kumweleza mtu neno siri langu. Pia naeza kuweka kwa two step verification. Nenosiri yangu ni siri yangu siezi kumpa mtu mwingine ili inaeza kukinga ujumbe zangu na mambo yangu ya kimtandaoni naam. Kwa hivyo.

Naam, katika ushirika wangu kuna muungano. Kuna umoja na kuna kufanya kazi kwa kwa undugu na kwa umakini. Kwa shirika langu kuna uzimu, kuna upendo undugu na umoja. Napenda sana shirika langu kwa kuwa tunaweza kufanya kazi kwa umakini na tunaweza kufanya kazi kwa umoja na pia kufanya kazi na kumaliza kwa muda unaohitajika, naam.

Moja wapo wa maendeleo nayo ningependa kuona katika jamii ni umoja, undugu na pia kufanya kazi kwa uzima na kwa pamoja. Ningependa sana kuona watu wa jamii wakipendana na wasipo wasipo vurugana na wasipokua na ugomvi. Ningependa sana kuona undugu na watu wote wa jamii wakiweza kumfuata mungu na kumuabudu na kumsujudu naam.

Moja wapo wa bidhaa napo ifadhi data zangu ni server, hard drive ama pia ukipenda simu. Napenda sana kuifadhi data zangu kwa simu na ama kwa server ama kwa hard drive kwa kuwa ni naeza kuzifikia kwa urahisi. Pia naeza hakuna mtu anavyoweza kuingia kutafuta pata data zangu wanapo nitafuta. Pia data zangu zipo na usalama zilipo kuwa hapo kwa simu hard drive ama server naam.

Moja wapo ya mafanyikio niliopata kazi ni kuweza kufanya kazi yangu kwa umakini. Pia naeza kuungana na wafanyi kazi wenzangu na tukaeza kukamilisha kazi tuliopatiwa. Pia nimeeza kuunda undugu na wafanyi kazi wenzangu. Ila napokuwa nimepewa kazi ngumu ama kazi nisiyoweza kuifanya peke yangu tunaeza kufanya kazi hiyo na mandugu zangu naam.

Naam, napenda sana kufanya kazi pekee yangu kwa kuwa naeza kufanya kazi hiyo kwa umakini. Naeza kutafutilia na kufanya kazi hiyo kwa umarufa. Kwa kuwa nimeeza kufuatilia na kutafuta jinsi ntayofanya kazi hiyo kwa umarifa. Na pia, napenda sana kufanya kazi hiyo kwa wengi. Kwa kuwa, tunaweza kusaidiana na kubadilisha mawazo ili tukaeza kukamilisha kazi hiyo kwa umakini na kwa umarifa. Naam.

La sivai saa lakini ninaweza kuangalia saa kwa simu yangu, kwa rununu yangu kwa kuwa rununu yangu inaweza kunionyesha saa. Lakini naweza penda sana kuivaa saa lakini kwa sasa siwezi kuvaa saa kwa kuwa sina saa ya kuvaa, naam, na napenda sana kuona saa kwa rununu yangu kwa kuwa inaweza kunionyesha saa hiyo hiyo iliyo hiyo saa.

Naam programu moja wapo wa simu nayo tumia sana ni programu ya mtandao wa instagram ama tiktok. Napenda sana kutumia mtandao hizi kwa kuwa zinaeza kupata habari ilio tukia saa hiyo hiyo na pia naeza kutuma meseji na kupata meseji zilizotumwa. Pia naeza kutafuta kazi zilizo ekwa mtandaoni humo naamu.

Mojawapo wa lugha nayopenda kujifunza ni lugha ya kifaransa. Ningependa sana kujifunza lugha hii ya kifaransa kwa kuwa lugha ya kifaransa inaeza kutamkwa na ikaeza kutokea vizuri sana. Napenda sana iyo lugha ya kifaransa kwa kuwa huku tunapoishi pande wa east afrika watu wengi wanaweza kuongea lugha hiyo ya kifaransa na ningependa sana kutumia lugha hiyo ya kifaransa.

Laa, sijawai kuenda kwenye tamasha la mziki. Lakini napenda sana, ningependa sana kuenda kwa tamasha la mziki. Hilo ndilo lengo langu kuu waka huu mpya kuingia kwenye lengo kwenye tamasha la mziki kwa kuwa ningependa sana kuona jinsi tamasha la mziki lilivo kuwa jinsi mambo inavyo endalea humo tamashani. Na jinsi watu wanavyo skiza mziki kwenye laivu. Na ningependa sana kuona wasanii wanao cheza kwenye tamasha hilo. Naam.

Naam, wiki yangu ya kazi naipanga kwa kuwa nina timetable. Niniyo andika kazi nitakayo ifanya kila siku ya wiki na kila wakati ama kila mda. Na kwa muda wa dakika ama masaa magani nitakayo fanya kazi hiyo. Napenda sana kuandikia hii timetable kwa kuwa inaeza kuniongoza kwa kuwa siku ya leo naeza kufanya kazi kwa masaa mawili ama matatu. Na ntaeza kumbakamilisha kazi hii mbaka hapa. Naam.

Kwa siku natumi nangoja barua pepe kama mara mbili ama mara moja kwa kuwa nina marafiki wanaoishi inchi za kimbali mbali inchi za uko wa amerikani inchi za uingereza wanaeza kunitumia barua pepe na kunijulia hali. Ndio kwa maana nangoja mara kama mbili kwa siku ili nieze kuwasiliana nao na kurudisha.

Moja wapo wa kumbu kumbu nilio nao ya kutisha ni wakati nilipo tahiriwa. Siku hiyo nilikuwa darasa ya kidato cha nane. Ilieza kunitisha sana wakati nilipo ingia kwenye hospitali hiyo nikapatana na daktari akiwa na makasi na sindano kubwa kubwa. Siku hiyo nilieza kutokwa na jacho jembamba mwilini kwa kuwa nilieza kunitishia sana na siezi kusahau siku hiyo kwa kila muda ama kila saa napofikiria kwa.

Harufu mojawapo ninayoipenda ni harufu ya maua. Ama harufu ya mazingira yaliyojaa miti na mito ama harufu ya milima. Napenda sana harufu hiyo kwa kuwa ni harufu ilio na uuzima na ilio na uhai naam.

Naamu, natumia video kwa mawasiliano kama kuwasiliana na mtu alio nchi tofauti na nilio. Napenda sana kutumia video kwa kuwa tunaeza kufurahi kujuliana hali na kuweza kuelezana kwa live na kuweza kujuana na kujua mambo mengi kwa kuwa tunaeza kuungana naeza kumwona kwa uso na anaeza pia mimi kuniona kwa uso naamu.

Moja wapo ya tabia ya watu inayo nichukiza ni kuweza kusengenyana. Ama pia kuongeleana kwa kuongeleana vibaya kwa mtu mwingine. Tabia hiyo inayoni inachukiza kwa inafanya nieze kuichukia kwa kuwa ufai kwongelelea mtu mwingine ama kwongelelea maisha ya mtu mwingine. Shughulika na maisha yako kwa kuwa unapoongelelea kuhusu maisha ya mtu mwingine unaeza kujifanya na kukua mpumbavu naam.

Naam, haha hili ni swali linalonipendeza na nilalofanya niweze kufurahi kwa kuwa unaposubiri kwa mstari ni ustaarabu kwa kuwa si vizuri kuweza kuenda kurukana kwa mstari ama kuenda kusukumana kwa mstari. Ni vyema kuwa na ustaarabu unapofanya jambo kwa kuwa ustaarabu ndio unaweza kufanya kazi ama kuyafanya kitu ama jambo liweze kuendelea kwa uvyema na kwa ustaarabu.

Kwa siku naweza kunywa maji mara mbili. Kwa kuwa maji ni muhimu mwilini. Maji ni kiungo ama bidhaa ama ama ni kitu muhimu kinachosaidia mwili ili kinaeza kufanya mwili iweze kufanya kusiaga chakula vizuri. Pia maji inaeza kusaidia kutuliza damu na pia maji inaeza kusafisha damu. Maji ni muhimu sana mwilini ndio maana naweza kunywa mara mbili. Naeza kunywa glasi kama nne mara mbili.

Naam, jambo ninayofanya kuongeza uzalishaji wangu ni kuweza kupiga zoezi. Zoezi ni muhimu sana katika mwili kwa kuwa inaweza kujenga mwili na kuimarisha afya ya mwili. Zoezi ni muhimu sana kwa kuwa unaweza kujenga misuli ili unaposhiriki ngono, unaweza kufanya ngono kwa umaarifa na kwa nguvu na pia kuweza kuongeza uzalishaji wako. Naam.

Mojawapo wa mji ningependa sana kutembelea ni mji wa uhabeshi. Ningependa sana kutembelea mji wa uhabeshi kwa kuwa una historia inayopendeza sana. Mji wa uhabeshi una vitabu vya kitambo vya dini vinavyosaidia na kuweza kueleza jinsi watu wa kitambo wa dini walieza kuishi na pia unaeza kuelewa ukweli wa kitambo na jinsi maisha ya kitambo ilivyokuwa naam.

Naam napendelea sana kitanda kizuri kwa kuwa nikieza ninapo lala kitandani kigumu kinaeza kunidhuru kwa backbone. Ama kwa misuli zangu napendelea sana kitanda kizuri kwa kuwa ndakapo lala naeza kulala usingizi mnono na pia kuweza kulala kwa afya njema na pia mifupa zangu ama misuli zangu zitaweza kuwa zimelala na kutulia vizuri bila kuleta madhara ama kunipa uchovu ama umaumivu mwilini.